Kitu cha mwisho mimi hufanya usiku kabla ya kulala ni maombi. Maombi ndio ya mwisho kwa matayarisho yangu ya kuingia kupanda kitanda na kulala. Maana yake ni hivyo tu pia nafanya ni kianza siku naanza na maombi na funga na maombi. Lakini kabla ya maombi ya kulala hali huwa nafanya zoizi langu, ni nyoshe misuli, ni some Biblia kidogo kisha maombi na kulala.

Mara nyingi sana nimefanya kazi za kujitolea. Kazi za kujitolea kwenye jamii, kwa serikali, kwenye pale kanisani. Kazi zile za kusaidia watu na mara mingi zimekuwa za kusaidia watoto wale wasio na uwezo kama watoto wenzao wa kawaida. Nimefanya pia kazi ya kusaidia walemavu na juzi juzi tu nimefanya kazi ya kujitolea kwenye kijiji chetu kusafisha barabara.

Maoni yangu kuhusu tathmini za kazi ni kwamba zimesaidia sana kuleta kuongeza matokea ya wafanyikazi. Yaani wafanyikazi anayefanya kazi kwa bidii zaidi na unaona kazi inaimarika. Bila tathmini huwezi jua unaenda wapi ama unatoka wapi. Lazima uwe na kipimo kile cha kujua kwamba kazi imefanyika kiwango hiki inahitajika kiwango hiki.

Mchana napendelea kunywa soda, manake huwa sili chakula chenyo uzito sana. Lakini kikinibidi kula, basi wali tu, wali kwa marage ama kwa mchuzi wa nyama, huwa nishatosheka. Huwa sili vyakula vingi mchana chakula kingi mimi hula jioni ama asubuhi.

Nina lengo pale kazini kwangu lengo la muda mrefu la kupanua kazi. Kazi yetu iache kua ndogo tu ikue kubwa wafanyakazi waongezeke, mapato yetu yaongezeke, ofisi yetu ikuwe kubwa zaidi. Na hii ni malengo ya miaka mitano ijayo kuanzia ya sasa.